Mfereji gani wa televisheni unaofuata? Ningetaka kusema ya kwamba mimi hupenda kufuata mfereji wa televisheni, unawatoa habari, burudani, na pia unawaelimisha. Kwa mfano, mara nyingi na shiriki kwenye televisheni za habari kama Citizen TV, NTV, K24, KBC, ili niweze kupata tarifa za dani na pia za nje ya nchi. Pia napenda baadhi ya vipindi vya burudani ama elimu vinavyonisaidia kujifunza mambo mapia ama kufurahisha tu kwa kueleza hadithi mzuri. Kwa hivyo nijisema kwamba napendelea mchanganyiko wa vipindi vinavyofurahisha na vipindi ya ambavyo vinanipa habari mzuri. Hiyo diyo mifereji ya televisheni ninayofuata.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi? Ninge itaka kusema kwamba rangi yangu ya kupendezwa sana sana ni rangi ya samawati. Ingawa pia napenda rangi ya zambarau kidogo lakini kwa sana rangi ya samawati ndiyo rangi ambayo naipenda zaidi. Huo napenda rangi ya samawati kwa sababu huwa inanipa hisia za utulivu, amani. Na pia huwa inanipa msisimuko kidogo wa ubunifu. Huwa naona ni kama rangi ya samawati inafaa kila wakati na inanifanya nijisikie vizuri. Sio tu katika nguo ama mapambo tu, bali pia katika vitu vyangu vya kila siku. Iwe ni simu, tarakilishi, manguo zangu za kila siku. Huwa najihisi mwenye furaha nikiwa tu kwenye nguo ama nikiwa tu kwa mazingira ambayo yanarangi ya samawati.

Jee, unatoa sadaka au mchango? Ningetaka kusema ya kwamba kutoa sadaka au mchango hutegemea ni shughuli gani inaofanyika kwa wakati fulani. Napenda kutua sadaka ama mchango mara kwa mara. Kwa sababu kutoa sadaka na kutoa mchango ni njia nzuri ya kusaidia wengine. Ni njia ya kushiriki kwenye furaha, ni njia ya kushirikiana na jamii yangu, inatusaidia kukua pamoja. Na kuwezeshe ule ushirikiano ambao ni mzuri sana kwenye jamii. Napenda mchango hii isiwe tu ya kifedha bali pia ni mchango ya muda au msaada wowote tu uwe ni chakula. Unaweza kufanikisha maisha ya wengine kwa hivyo kile unapotoa mchango ama sadaka huwa najisikia mtu mwenye furaha. Mtu mwenye ameridhika kwenye moyo kwa sababu nimechangia kwa njia ndogo angalau ndogo kuleta mabadiliko kwa furaha kwa mtu mwingine kwenye jamii kwa hivyo kutoa sadaka ama mchango ni njia ambayo mimi huniwacha nikiwa na furaha.

Sera gani ya kampuni unaiona muhimu? Sera muhimu ya kampuni ninaiona ni sera ya uwazi, sera ya heshima na sera ya usawa. Mimi huwa naona ni kama kampuni inapaswa kuhakikisha ya kwamba kila mfanyakazi anaheshimiwa. Maoni yake yote yanazingatiwa bila utengamano wowote na hakuna upendeleo wowote unaofanywa kazini. Na pia huwa napenda kuona ya kwamba sera ni za wazi katika maamuzi na malipo ni muhimu ili kuona mazingira ya kuaminiana pale kazini. Kwa hivyo, sera hufanya kampuni kuwa na ufanisi zaidi, hufanya kazi kuwa na motisha na kila mmoja mfanyakazi ajisikie ako sehemu ya timu kwa usawa. Asisikie kuna mmoja anayependelewa kuliko mwingine, asisikie kuna tofauti ya malipo na asisikie ni kama amekandamizwa yaani hawezi ongea ama atoe sera zake ama maoni yake ili kusaidia kukuza kampuni.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu mwingine? Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni ushauri ambao ningemwambia ni aweze mtu kuwa mtu kujiamini na asikuwe mtu wa kukata tamaa kwa haraka. Maisha yana changamoto nyingi lakini kila changamoto inafunzo lake ni muhimu kuwa na subira, ni muhimu kuwa na bidii, ni muhimu kuwa mtu mwenye kufanya bidii, ni muhimu kuwa na mtu mtu mwenye kujitia budi na kujifunza kutokana makosa badala ya kuyakimbia. Pia ningeweza kumshauri huyu mtu ajithamani, awe mtu wa kuheshimu wengine na aendele kusonga mbele hata mambo yanapokuwa. Sababu mafanikio kwa hii maisha huja kwa wale wasio acha kujaribu. Kwa hivyo asiwahi kuwacha kujaribu, asikue mtu wa kukata tamaa na awe mtu wa kujiamini na mambo yake itakuwa sawa.

Mandhari gani nzuri umewahi kuona? Ningesema mandhari nzuri niliyoona ni milima na mto ukiangaziwa na jua la machoyo, haswa mlima wa kilimanjaro na mlima unaoitwa Mount Kenya, mlima Kenya. Nilikuwa nikitembea na marafiki zangu na rangi za anga huo wakati zilikuwa mchanganyiko wa nyekundu, machungwa na samawati. Ni mchanganyiko wa rangi ambao ulinifanya nijisikie nikiwa mwenye furaha sana na pia hayo mandhari yalikuwa yamejazwa na sauti za wanyama wa porini, nyuni wanaimba na upepo yule mkonde kabisa pia nilipokumbuka wakati huo nilikuwa najisikia mtu mwenye ni kama niko na furaha, nilikuwa mtulivu, sikuwa na shauku yoyote. Nilikuwa naona zuri tu sana yaani ni tukio ambalo siwezi lisahau kwa urahisi kwa hivyo mandhari yangu mzuri ambayo nimeona ni mandhari ambayo ni ya mlima na mito ikiangaziwa na jua la machweo.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki? Ningesema kwamba kawaida huwa nafua nguo zangu mara moja kwa wiki. Mara nyingi siku ya jumamosi baada ya kazi. Hii huwa inanisaidia kupanga muda wangu vizuri. Kwakikisha nguo zote zenye nimetumia hiyo wiki mzima zime kuwa safi na kuepuka kuchanganya nguo safi na nguo chafu. Kwa hivyo kufua nguo mara moja kwa wiki hasuwa siku ya jumamosi ama jumapili wakati mwingine. Naeza sema ni sehemu ya utaratibu wangu wa kawaida wa nyumbani. Na ufanya maisha yangu wa kila siku kuwa raisi na kuwa wenye mpangilio. Kwa hivyo huo nafua nguo maramoja kwa wiki. Sana sana siku ya jumamosi ya mwakati muingine siku ya jumapili. Kwa sababu hizi ni siku ambazo siendi kazini. Kwa hivyo niko na wakati wakufuwa nguo zangu vizuri kabisa kwa utaratibu na upole.